Napendelea baridi kwa sababu joto haistahimiliki kwa muda fulani. Joto huwa inasumbua ikue ni kwa chakula ikue ni kwa maji ya kunywa ama ikue ni kwa hali ya anga. Baridi napendelea baridi zaidi ya joto. Kwa hivyo.

Nikieza pewa nafasi ya kuenda pwani naeza enda lakini sijaipendelea kuenda pwani. Ama sina hamu ya kuenda pwani kwa vyoyote vile. Nikieza pata nafasi moja au mbili Naeza Naeza enda. Kujionea pwani vile inakaa.